Kwa siku ya leo nina wazo mzuri la kuanzisha biashara ya kuuza vitu vya elektroniki au kuuza vitu vya stima. Ni wazo ambalo limenikujia leo wakati nilikuwa na familia yangu asubuhi na ni jambo ambalo ninaweza taka sana kujaribu ili kuona vile hiyo biashara inaweza kuenda.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi ambao unahusika na urembo wa vitu vya ndani almaarufu kama interior designing hapa Kenya kuna umaarufu sana kwa kuweza kutengeneza vitu tofauti tofauti kwa hali tofauti tofauti ili kuweza kurembesha manyumba na kuweza kurembesha hoteli na kuweza kurembesha mahali watu wanaenda kunywa pombe.

Unapendelea kusoma habari mtandaoni. Kwa kuwa mtandaoni, unaweza kuona mambo ambayo yametukia. Kwa sasa hivi, ilhali gazeti, unaweza kungoja mambo ambayo yametokea kwa leo, utaweza kuyasoma kwenye gazeti. Kesho, ilhali mtandaoni vitu ambavyo, vinaweza kutokea, vinaweza kuekwa wakati huo huo.

Ndio, ninapenda kujaribu Teknoloji Ampia. Kukua Teknoloji mpia inakuja na vitu ambavyo vina furahisha na vitu ambavyo vinaweza kuilimisha kwa vizuri. Teknoloji mpya ina mambo ambayo yana peleka vitu kuharaka sana.

Ninapenda sana mvua kwa kuwa mvua wakati napopiga mabati unahisi utulivu mzuri kwenye mwili na unaweza kuwa naraha Ninapenda mvua kwa kuwa mimi ni mkulima na wakati mvua unaponyesha ninajua mimea yangu inaweza kupata maji kwa wingi na maji mazuri.

Naupenda sana msimu wa disemba. Kwa kuwa ni msimu wa furaha hapa nchini. Ni msimu ambao watu wanashirikiana kwa pamoja, watu wanakutana kama familia. Mnaweza kupika vyakula vingi, mnaweza kushirikiana vizuri kwa pamoja na mnaweza kusaidia na mahala na ambapo kila mtu wanahitaji.

Ninapenda kutumia muda wangu na familia yangu kwa kupika kwa pamoja. Pia tunahusika sana katika kuchora pamoja na familia yangu. Tunaweza kucheza kwa pamoja wakati wa jioni tunapukuwa tumetulia baada ya kutoka kanisani. Pia ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kuenda bugani au kuanda kwenye misitu kutembea pamoja na kuangalia wanyama pori.

Ninaweka nenosiri salama kwa kutoambia mtu ye yote na wakati ya mtu ambaye ananipatia nenosiri lake siwezi kulipatiana na mtu mwingine au kuambia mtu mwingine inakuwa ni mimi tubinafsi ambaye ninaelijua na sipati kuhichapisha katika mahali pengine.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya kifaransa kwa kuwa ninaipata ni lugha ambayo watu wanayongea vizuri na hapa Afrika kuna nchi nyingi ambazo zinaitumia lugha hiyo ya kifaransa na ni lugha ambayo unaweza kuwasiliana na watu wengi sana.

Ninajenga mahusiano na wafanya kazi wengine kukutumia heshima na ninaweza kuhuhusisha katika mambo yote tunayofanya pale kazini ilikuweza kuwa pamoja wakati tunafanya mambo ya kazini ilikuwe na mtu ambaye atareza kuona kama amewachwa nje wakati mambo ya kampuni inapoendelea.

Katika wakati wa baridi kali, ninaweza kukaa kwenye nyumba kama siyuko kazini na wakati nipo kazini ninaweza kuvaa mavazi ambayo ya tanipa joto. Ninapenda kunywa kahawa moto ile wakati kuda baridi kali ili kuweza kupatia mwili wangu joto na siwezi kuenda nje au kucheza na baridi.

Wakati ninapokuwa nikienda kazini ninapendelea kuvaa shati Kwa kuwa shati linapokuwa ukienda kazini linaonesha kuwa wewe ni mtu ambaye Unaweza kuwa ukifanya kazi vizuri Lakini wakati ninapokuwa nipo nyumbani ninapendelea kuvaa tishati sana sana tishati ambazo zinaonyesha picture za timu yangu ambayo ninapenda kushabikia.

Ninapotokea kazini, ninakuja nyumbani, ninaweza kula, ninaweza kuoga, tunatizama runinga kidogo ili kuona habari za nchi na ninaenda kuoga kisha kulala, ninaweza kukaa hadi saa nne usiku na ninapo pitisha hapo ninaona kuwa nimekosea sana, kwa kuwa nitasumbuka zaidi wakati ninataka kuamka mapema asubuhi.

Ninapendelea sana kusoma kwa kuwa wakati unaposoma Unaweza kuona watu kadha wa kadha watu wa jinsia mbalimbali wanavyokuwa wakiandika mambo ambayo wanahusika nayo na unaweza kuelimika jinsi na ambavyo watu wengine wanaweza kufikiria na jinsi na ambavyo wanaeza kuishi duniani Unaweza kuelimika katika mambo mengi sana ambayo huwezi jua.

Ninazipenda sana hadithi za ajabu kwa kuwa mimi ni mtu ambaye ninapenda kusikiza mambo na ambayo yanaweza kusisimua akili yangu Ninapenda hadithi zaajabu ili niweze kujua mambo mengi ya mbayo yanaweza kunisisimua na kunifurahisha mimi mwenyewe ili niweze kujua mambo mengi hapa duniani.

Ninapenda kuoga kwa maji ambayo sio ya moto sana wakati wa jioni ninapotokea kazi na wakati wa asubuhi ninapokuwa nikienda kazini. Lakini ninapenda kuwoga kwa maji ya baridi wakati nipo nyumbani mchana na ninataka kufanya usafi naweza kutumia maji na ambayo ni baridi.

Tabia na ambayo ya watu inanichukiza ni tabia na ambayo watu wanakosea wengine heshima au kuweza kuwathuru wengine kwa maneno au kwa vita ni tabia na ambayo siipendi kwa kuwa watu wote wanahitaji heshima na ushirikiano na wakati watu ambao wanakua wakiwa na mugombano inafaa waketi chini na mwongee ili waweze kutafuta suluhisho ila sio kukoseana heshima au kuamua kupigana.

Chumba ni nacho kipenda hapa nyumbani ni chumba changu cha kulala. Kwa kuwa ni chumba kikubwa. Ni chumba mbacho ni na computer ambayo ni natumia katika kazi zangu. Pia ni naruninga na mbayo ni naweza kutazama wakati familia yangu inataka kutazama kitutofauti na mbacho mimi inataka. Pia ni chumba mbacho kina bafu yangu na choo yangu na ni chumba na mbacho kina muangaza mwingi na kina utulivu kwa hali ya juu.

Wakati kuna jua kali, ninaweza kulivaa kofia kwenye kichwa changu ili kuzuhia kichwa kuchomeka sana. Wakati mwingine, ninaweza kuubeba mwavuli na ambao unaweza kufunika mwili wangu wote. Ama wakati kuna jua na siyuko kazini, ninaweza kuenda mahala na ambapo ninaweza kuogelea ili kujikinga na jua kali au ninaweza kukaa kwenye nyumba kujikinga na jua kali.